Kupiga kura nitapiga kura lakini kwa sasa sina mtu ambaye naweza kumpigia kura. Yule ambaye nilikuwa nataka kumpigia kura ni yule kiongozi ambaye angekuwa mbele, saa yenye wananchi tukiwa nyuma. Lakini sasa tuna viongozi ambao wako nyuma, sisi wananchi tuko mbele, not good leaders. Just some people who are there.

Sipendi chakula cha haraka kwa sababu chakula cha haraka ni ile chakula ambaye inakulwa kidogo kidogo unaeza stukia aina aina ladha. Lakini kidogo sipendi chakula cha haraka. Nataka tu chakula kiwe pole pole, haraka haraka aina baraka. Lakini pole pole, ndio mwendo.

Mimi nae nimesoma teknolojia. Napenda kutumia kompyuta, hapo ndo nimesomea kwa saa iukisema nikuambie kuhusu kazi kidogo sina kazi kwa sababu ya nchi yetu ambayo inafanya vitu venye inafanya, so hivo tu.